Wakati kuna jua kali, wakati wa mchana, mimi hujikinga ninapotumia kofia. Kofia hunisaidia kujikinga, jua isinichome kichwa ama paji langu, nisiweze kupata jua. La pili, kofia hunisaidia pia katika makuu, ni kinga macho na ile jua kwa sababu ile jua inapowaka, huwa pia inaumiza macho. Kwa hivyo kofia pia hunisaidia macho yangu, yasiweze kuumizwa na jua na yasiweze kuathiriwa na jua. Kwa hivyo kofia inanisaidia, nisichomeke kichwa na pia, nisiweze kuchomwa macho.

Niko na kipawa cha mapatanisho, cha kupatanisha watu wanapo kosana, hii ni kipawa najua niko nayo, niko na kipawa cha uombezi kuomba, katika muda mwingi kukaa, katika uwepo wa mungu kuomba, kusoma biblia, kutafuta uso wa mungu, na kipawa cha maono, wakati napolala katika ndoto, katika maono usiku, mimi huonyeshwa mambo yatakapo tukia mambo yataka yanayo, kuja kutukia mambo ambayo yanatukia ambayo haionekani kwa macho ya nje na kwa macho ya kawaida. Kwa hivo hizi ni baadhi ya vipawa ninazo na ninamshukuru Mungu kwa unyenyekevu eeh vipawa hizi ambazo najua bwana kwa huruma zake amenitunukia na kunipa.